Mji ambao ningependa kuutembelea duniani ni mji wa Florence, ulioko nchini Italia. Nimekuwa nikiona kwenye mitandao kadha wa kadha, nimekuwa nikisoma magazeti, nimekuwa nimesikia hadithi. Nikisikiza hadithi za watu ambapo, za watu ambao waliwahi fika kwenye mji huo na nikapata kujua kuwa mji huo ni mji mwenye mandhari mazuri. Mji mwenye itifaki, mji mwenye mambo mazuri, mji wa kupendeza macho, mji wa kujiburudisha, mji wa utulivu. Na kwa hivyo, ningependa kutembelea mji huo. Mji wa Florence ulioko nchini Italia. Na sio huo tu pekee yake. Ningependelea kutembelea mji mwingine waitwa mji wa Ibiza ulioko nchini Uhispania pia. Na miji mingine lakini hii miwili ambayo nimeitaja ndiyo ya muhimu sana ambayo ningependa kuitembelea.